Huwa anapanga kazi zangu kwa kuandika chini kitu ambacho ni napanga kufanya. Yaani, nitachukua kitabu, nitaandika chini, ama saa zingine kwa simu kama sina kitabu, na kalamu. Lakini sana sana kwa simu, sana sana kwa simu, sasa nitakaa chini kwa simu, niandike kile ambacho ninataka kufanya. Alafu nitakuwa ninaenda nikitik nikieka tik nikieka tik ndiyo hivyo ndo venye hua napanga kazi zangu yani kama ninataka kufanya kitu hii siku na ni vitu vingi hivyo ndo hua ninapanga kazi zangu.

Mabadiliko kusema ukweli mabadiliko ni mambo ambayo lazima ya fanyike. Sasa hua nina shambulia mabadiliko kazini kwa kukua na motisha na kuweza kuchukulia vitu kwa njia yenye ninajua itanisaidia. Sasa huwa naingia na ile mafikira ya kwamba itakuwa ngumu mara kwanza lakini nikiendelea itakuwa rahisi. Sasa hivyo ndivyo huwa ninashambulia mabadiliko kazini. Yaani ninakua tayari na ninakua na mafikira ambayo ya ni mazuri ya kuonyesha ya kwamba hakuna kitu ngumu na ninaweza.

La hasha, sipendi kukimbia kwa sababu kukimbia nae inachokesha. Na huwa ninaona ni kama inanifanya nina shindwa kupumua zaidi. Ila najua ya kwamba ili nifungue mapafu yangu na inafaa kukimbia zaidi. Lakini kukimbia, kama haujazoea kukimbia, ukianza kukimbia mara kwanza haitakuwa rahisi. Lakini ukiendelea utaona inaenda kwa rahisi. Lakini kwangu, mimi isipendi kukimbia ila napenda kutembea.